Sera niliyoiona muhimu kabisa nile ya ile inayoruhusu kila mfanyakazi kujaribu jambo jpya la kazi bila hofu ya kushindwa. Iki husiana na maamuzi madogo na au makubwa kwa maana kampuni inakua kama bustani ya mawazo ambapo kila mbegu ya mawazo inaruhusuwa kukua hata zile ambazo hazijawai kupandwa mahali pengine.

Ujuzi niliona nahitaji kuimarisha kabisa ni kujenga hadithi ya maisha yangu kwa maneno machache lakini yenye nguvu. Ila kila jambo nilolosema au kufanya liwe na maana. Likiweka mzia na mawazo pamoja kwa njia ambayo mtu mwingine hawezi kamwe kuikopa au kuibadilisha.

Wikendi mara nyingi najipoteza kimya kimya naeza kupanda matatu bila haraka ya kufika nishuke mahali pasipo julikana sana nitembee nikitazama maisha ya watu yakijisemea yenyewe, jioni nikirudi nyumbani nahisi kama nimeisoma Kenya kwa ukurasa mmoja ambao hakuna mtu mwingine aliufungua.

Nguvu yangu kazini ni uwezo wakutuliza vurugu bila kelele, ninaweza kuchukua hali iliyojaa msongo, kuipanga kimya kimya na kuifanya timu iendele mbele bila hata kutambua ni lini hali ilibadilika. Hii ni nguvu ya siri isiyoonekana mara moja, lakini hadhari yake hukaa muda mrefu kuliko sifa za maneno.

Nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuacha sehemu ya mimi isio na alama. Nachagua nini nishiriki na nini nibaki nacho kimya. Natumia teknolojia kama chombo si kama kioo cha maisha yangu yote. Na hukagua nyayo zangu za kiditali kama mtu anayefuata hatua zake mchanga kabla upepo haujavuruga huu ni utaratibu wangu wa siri ambao haukopikiki kwa mtu mwingine.

Nikitazama kwa uaminifu kabisa muda wangu wabure nautumia kujizungumzia kimya kimya. Ninapitia mawazo yangu najiuliza maswali magumu ambayo sipati nafasi ya kuyauliza nikiwa bisi. Huu ndio wakati ambao najijenga upya. Si kwa kelele bali kwa utulivu ambao hauonekani na mtu mwengine yeyote.

Kwa uhalisia kabisa, programu ninazotumia mara nyingi ni zile zinazonifanya nihisi kama niko pekee yangu katika katikati ya dunia. Kama vile programu ya kuandika mawazo yangu bila kuhukumiwa, kuskiliza sauti za utulifu usiku na zile zinazo ni ruhusu kusoma watu bila wao kujua kuwa wanasomwa. Wanasomwa. Hizo ndizo programu nina zotumia zaidi kwa sababu unipa na fasi ya kuwa mimi bila keleleza wengine.

Ninaweka malengo yangu kwanjia ambayo siwezi kumwambia mtu mwingine. Uanza kwa kuangalia hofu yangu kubwa ya mwezi huu, kile ninachoogopa kukikabili au kukikosa. Kisha naweka lengo moja tu lasiri, linalolenga kuivunja hofu iyo pole pole. Malengo mengine yote na yapanga kuzunguka ilo bila kuyaandika wazi. Ili ya baki kama ahadi ya ndani katiyangu na nafsi yangu.

Kipindi cha televisheni nacho kipenda ni kile kisichopiga kelele bali kinachokuwacha na mawazo na penda vipindi vina vionyesha maisha ya kawaida kwa kina, maamuzi madogo, mazungumuzi ya kimya na hisia ambazo hazisemwi wazi. Kipindi kizuri kwangu ni kile kinachofanya ni siki kimbilie kipindi kinachofuata bali niketi kidogo baanda ya kuhisha nikiwaza. Hapa, wangenichagua nini? Siangali kwa ajili ya burudani tubali kwa ajili ya kujielewa zaidi kupitia hadithi za wengine.

Usoefu wa kushangaza niliowai kupata ni wakati nilijua jambo fulani litafanikiwa kabla ndalili zote azijaonekana. Haikuwa ndoto wala ishara ya anjabu ilikuwa isia tulifu kapsa nilikuwa nafanya kazi fulani ambayo kwa inje haikuonekana inaenda vizuri lakini ndani yangu kulikuwa na utulifu anjabu kama sauti ndogo ikisema endelea tu. Kilicho shangaza si matokeo yenyewe bali kuamini isia hiyo bila ushaidi na ilipotimia sikuangalia nilitabasamu tu kwa sababu nilishajua kimya kimya. Tangu hapo nilijifunza kuwa wakati mwingine akili inajua kabla mazingira ayajakubali.

Ninaposherekia mwaka mpya siwezi tu kuhesabu sekunde za kwanza au kusherekea kileleni. Kwa njia yangu, ninatengeneza kila mwaka ni ndoto mpya. Kwanza, nakaa kimya kidogo nikiwa nikikumbuka mambo mazuri na kuchangamoto za mwaka uliopita, siitaji kuodhoresha yote bali kusiisi. Kisha, ninaandika vidogo vidogo vya malengo na ndoto kwenye karatasi. Ndogo si kubwa wala rasmi lakini ni andi ya nafsi yangu kwangu. Mwisho ninaweka munda wa kupumua. Kisha nikichukuwa kikombe cha chai au juisi nasherekea kwamba. Bando niko hapa babu naweza kuanza hupya.

Kila jioni ya kulala ninafanya sherehe ndogo ya utulivu kabla hata sijapiga sijapinga macho. Sio tu kuosha meno na kuoga bali ni kuunganisha akili na moyo. Kwanza nakaa kidogo kimya nikikumbuka mambo mazuri ya siku hata kama ni madogo sana, tabasamu lililojificha au meno mazuri yaliyo semwa kwangu. Kisha napanga mawazo yangu kwa kesho sio orodha ya kazi bali ni mwelekeo wa hisia na ni ya mwisho nasikilia dakika chache kupumua kwa kina nikiacha akili yangu ikipumzika kabla ya mwili wangu. Kwa kifupi kila jioni ni kibao kidogo cha maisha yangu kinachonipa amani. Hii ni njia yangu ya kipekee.